Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu. Huwa napenda kukaa na familia au marafiki wa karibu, kula chakula kizuri, kusikiliza muziki, na kuchukua muda wa kushukuru Mungu kwa uhai na baraka alizonipa. Si lazima sherehe kubwa. Muhimu ni amani na furaha ya wale walio karibu na wewe.